Ndiyo nimewai kufuga mnyama. Nimewai kufuga paka ambao niko nao mpaka sasa hivi. Nikona paka. Kwa sasa nikona paka tano kumanisha sasa nimewai kufuga wanyama.

Ujuzi ambao ningependa kuupata ni wakushona kutumia uzi nono. Kwa kimombo, tunaita crocheting. Ningependa kujua ujuzi huo kwa sababu ningetaka kujua kujitengenezea nguo zangu mwenyewe ambayo nimefikiria kwa akili na nimeona haa hii inaeza kaa vizuri wacha nijitengeneze laa sijawai kujifunza ujuzi huo hapo awali lakini nitaanza kujifunza ni vele sina sina vitu vitu ambavyo mtu anafaa kutumia lakini nitavipata nitavipata badae nitajifunza kwa kutumia mtandao. Na wakati mzuri wa kuanza ni wakati ambapo akili yangu imetulia na ndiyo hivyo.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ambaye ninaye jua anaitwa Lebron James. Ninampenda kwa sababu anaujuzi mwingi wa mpira wa kikapu. Na pia amekua katika mchezo huo kwa mda mrefu. Sasa kwa huo muda mrefu ameeza kukua mchezaji bora akona ujuzi wa kukua mkubwa wa timu yake kwa sababu kukua mkubwa wa timu inabidi ukue na ujasiri na pia inabidi uwe na akili ambayo inasaidia ku inasaidia timu kufanya vyema.

Hwa ni napenda kuenda madukani masa ya jioni ama sa zingine masa ya subuhi kama ni wikendi. Lakini huwa ni napenda kuenda madukani masaa ya jioni na siku za zanyesiza wikendi huwa ninaenda jioni. Lakini ikiwa siku ya wikendi ninaenda subuhi.

Wakati wa wasiwasi, nimejifunza kutulia kwanza. Yani, ndiyo wasiwasi inawezafanya mtu asitulie, lakini kitu cha kwanza mtu anafaa kufanya ni kutuliza akili. Ukituliza akili unaweza fikiria ni nin utafanya baada ya hapo.

Ninakaribisha wafanyikazi wapya kwa kuwapa mawaida ya vitu ambavyo vinafanyika katika kazini kwetu na kuwa ambia ya kwamba wakiwa na tatizo lolote wanaweza wanaweza tafuta usaidizi manake kila mtu yuko hapo kuwasaidia.

A wazo zuri ambalo nikonayo siku ya leo ni kwamba binadamu ni mungu. Na sisemi yaani binadamu kabisa kabisa ninasema ni mungu lakini ninasema binadamu akona uwezo wakufanya vitu ambavyo ni vile ambavyo mnyama hawezi. Wazo langu zuri ni kwamba binadamu ni kiumbe cha maana sana katika dunia hii.

Maendeleo ambayo ningependa kuona katika jamii ni maendeleo ambayo yanasaidia vijana katika jamii. Maendeleo kama ya kutafutia vijana kazi ili wasiwe wamekaa nyumbani bila kazi. Kwa sababu vijana ndiyo watu ambao watakuwa wanashikilia dunia hii wakati ujao.

Ndiyo, sana sana, kuwa nina nunua vitu kutumia simu. Manake, si kila wakati mtu ako na pesa mkononi. Sasa, mara nyingi huwa nina tumia simu kununua vitu kwa sababu ni rahisi, ni rahisi sana. Si lazima ukue na pesa mkononi.

Jinsi ambavyo ninashughulikia udhaifu wangu kazini ni kwa kujua ya kwamba mwanzo nikona udhaifu wa aina hii. Alafu pili kujiuliza jinsi ambavyo ninaeza jisaidia ili udhaifu huo usichu usinifanye nishindwe kufanya mambo kazini. Sasa huwa nina ninaangalia jinsi ambavyo, ninaeza, jisaidia ili nisi niweze kumakinika na niweze kufanya kazi zangu vizuri.

Ninaenda mahali pa ibada maramoja kwa wiki na hiyo ni siku ya jumamosi manake siku zingine za wiki niko na mambo ya kufanya ambayo yanahitaji yanani hitaji. Sasa huwa ninasema wacha niache siku moja ya jumamosi ya kuenda kwenye ibada.

Ninapenda kutembea mahali ambapo hakuna watu wengi na mahali ambapo ninaeza kupatana na mito, ndege, yani vitu kama hivyo ambavyo viko duniani.

Kila asubuhi ninapo amka, kwanza ninaanza kwa kupiga mswaki na kuosha uso. Alafu ninakuja jikoni ninajitengenezea chai yangu ya ndimu na tangawizi kisha ninakunya hiyo, alafu nina ruka kamba kidogo, alafu ndio ninaweka chai ama chakula cha asubuhi. Na kula ndivyo hivyo.

Ndiyo nimewahi kuenda maoyesho ya sanaa na nilifurahi sana kukua huko manake maonyesho hayo yali nifanya ni shukuru sana sanaa na watu ambao wakona kipaji hicho cha kufanya vitu kama hivyo.

Niko na mitandao tofauti ambayo natazama video lakini sana sana huwa ninatumia YouTube manake wakona kila kitu nikitaka wimbo wa mtu yeyote ninaeza enda YouTube niipate huko.

Ninaoga maramoja kwa siku na huwa sina shida na watu ambao wanaoga marambili ama tatu kwa siku lakini kwangu ninaona imetosha kuoga maramoja kwa siku.

Mimi si mwanamume. Kitu cha kwanza ni kwamba mimi si mwanamume. Sasa siwezi sema kama ninapendelea kuweka ama kunyoa. Lakini ninapenda wanaume ambao wana vaa ndevu. Lakini ambao wanajua kuvieka vizuri visikae vichafu.

Wakati wa mapumziko kazini, huwa ninapenda kusikiza muziki. Pia huwa ninapenda saa zingine kutanzama filamu ambayo niliweka kwa simu. Vitu kama hivyo.

Kwa sasa, sina chombo cha muziki ambayo ninajua kupiga, ila ningependa kujua kucheza gitaa. Nitajifunza tu baadaye, lakini hicho ndiyo chombo cha muziki ambayo ningependa kujua kupiga. Ndiyo.

Zoea zuri ambalo nilijenga ni zoea la kuendelea kufanya kitu na kuendelea tu kuifanya bila kuangalia nyuma yaani nimetoka wapi ila ama bila kuangalia mbele yaani ninaenda wapi. Yaani ile tu kuamka kufanya kitu, kuamka kufanya kitu, kuamka kufanya kitu bila kukuwa kwa akili ninafikiria matokeo kila wakati.

Tabia ya watu ambayo inanichukiza sana ni tabia ya uongo. Sielewi mbona unidanganye wakati unaeza niambia ukweli na mimi sina shida na watu ambao wanasema ukweli. Kwa sababu heri unipapase roho na ukweli kuliko unipapase roho na uongo.

Ninapendelea t-shati kwa sababu t-shati inaendana na nguo kandha. Lakini kama niko na kitu cha maana, kama cha ofisi, nimepanga, kufanya, nitachukua shati ya kwanza.

Chakula chakigeni ambacho ni mewahi kujaribu ni chakula ya wa italiano. Yani chakula hiyo walikuwa wameeka vitu ambavyo sijawahi vionja na siku penda vyakula vyote. Nilipenda vingine lakini vingine nilihisi ni kama mdomo yangu haiewezi kula.

Kitu ambacho ninaona nikitazama nje ni viumba vya watu, lakini pia ninaona miti, lakini pia kuna majengo, yani viumba vya watu. Huwa ninapenda kutazama nje sana sana wakati wa asubui. Mambo ya ambayo ya liyo badilika kutokana na misimu ni kwamba saizi vitu vimeka uka kwa sababu tuko misimu wa kiangazi. Dio.

Ndiyo, ninapenda hadithi za ajabu manake, yani vinanifanya ninafikiria sana. Ninafikiria na vinanifanya akili yangu inaanza kufikiria vitu ambavyo, yani vinanistaajabisha.